Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio mara kadhaa hasa kwa tamasha la muziki na michezo. Na nalipanga mapema ili kuhakikisha nikipata ama nipate viti vizuri. Na kuepuka msongamano. Mara nyingi mimi hununuwa mtandaoni au moja kwa moja kwenye kioo cha tikiti. Lakini napenda sana sana mtandaoni. Alafu inanifuraisha kwa kuwa na nafasi mzuri kuona tukio kwa karibu na kushiriki shauku ya hadhira.

Mwaka mpya naisherekea kw anjia ya kawaida. Na marafiki na familia tunakusanyika kula pamoja na kubadilishana matakwa mema. Kwa mwaka unaoanza mara nyingi tuseme kama sasa hivi tunashiriki shuguli za kufurahia kama michezo, muziki na kusherekea. Dakika za mwisho kabla ya saa sita usiku pia napenda kutumia wakati huo kufikiria mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwa mwaka mpia.

Ndio, napenda kuogelea kwa sababu nishughuli inayonifurahisha kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili mzima huku nikihisi utulivu wa akili. Kuogelea hunipunguzia msongo aa mawazo na hunifanya nijisikie mchangamfu baada ya muda mfupi tu majini. Napendelea kuogelea bwawani au baharini wakati wa jioni hasa hali ya hewa, inapokuwa tulivu na sio ya baridi sana.

Kazini ninashugulikia udhaifu wangu kwa kujitambua kwanza na kukubali kwamba hakuna mtu mkamilifu. Nikigundua eneo ninalohitaji kuboresha. Mimi hujifundisha zaidi kupitia mafunzo, ushauri wa wenzangu au kujisomea mwenyewe. Pia mimi huomba mrejesho ili kujua nijikaze wapi kwa kuweka malengo madogo na kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Ambayo huweza kubadilisha udhaifu kuwa fursa ya kukuwa mtaaluma ama kujiboresha kitaaluma.

Wakati wa baridi kali, napenda kuvaa nguo moto kama vile kuvaa koti nzito, kuvaa glavu na kofia. Pia, mimi huchagua kukaa ndani kadri inavyowezekana, kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa na kufanya shughuli za ndani zinazopendeza. Ila kama ni lazima niondoke nje mimi hujaribu kwa mfupi kwa muda na kutumia tabia zinazonisaidia kudumisha joto la mwili.

Ili kujitunza ni nazingatia afya ya mwili na akili. Mimi hufanya mazoezi mara kwa mara. Kula lishe bora yenye matunda na mboga. Na kunywa maji ya kutosha. Pia napenda kupumzika ya kutosha na kula vizuri usiku. Kwa afya ya akili napenda kufanya shughuli zinazo punguza msongo. Kama kusoma, kuogelea au kutumia muda na familia na marafiki. Hii yote hunisaidia kuwa na mwili na akili imara.